Ndio, napenda kuvaa kofia, hasa pale ninapokuwa nje au jua linapokuwa kali, kofia hunilinda kutokana na juwa kali, inapanua mtindo wangu na pia hufanya nionekane vizuri na kujisikia huru wakati wa shughuli za nje.